Mimi huwanga napenda kutumia muda wangu na familia yangu kwa njia mbalimbali ambazo huwanga zinajenga upendo, ushikamano, uelewa kati yetu na pia umoja kati yetu. Lakini pia huanga napenda sana kutumia muda wangu kuzungumza nao. Hasa sa wakati wa jioni au wakati ya ambao nimepumzika, nimetoka kazini, tunapokaa basi pamoja mimi huwa napenda kuzungumza na kubadilishana nao mawazo mbalimbali. Na huwaga pia tunashauriana kuhusu mambo mbalimbali ya maisha, shule na kazi kwa ujumla. Lakini pia huwanga napenda pia kushirikiana na nao kwa furaha, changamoto ambazo nakutana nazo za kila siku, tunashauriana, mazungumzo haya huwaga inanisaidia sana katika kujenga na kuwajua zaidi familia yangu. Na kujenga pia uhusiano wa karibu na wa kudumu pia na umoja, kuzungumza bila hofu Lakini napenda sana kutumia muda na familia yangu kwa kula pamoja, labda chakula, cha pamoja. Ni jambo muhimu sana kwa sababu huwa linatupa nafasi ya kukaa mezani pamoja kama familia moja na wakati wa kula basi tutafurahia chakula na kucheka, na mara nyingi sana tunakumbushwa ama tunakumbushana katika mila na desturi zetu kwamba hiki kunanifanya labda nijisikie napendwa sana na kuthaminiwa sana kama sehemu ya familia. Lakini pia napenda sana kushiriki katika kazi za nyumbani pamoja na familia yangu kama kazi za kusafisha nyumba. Wakati labda niko likizo na sijaenda shuleni, kupika, kufua, au kufanya usafi, wa mazingira, hutufundisha ushirikiano na kuwajibika. Napofanya kazi kama hizi, pamoja na kazi zangu binafsi, basi kazi huwa inakuwa nyepesi sana na huwa inatupa muda wa kuongea na kufurahia bila kuchoka. Lakini pia huwanga inanifundisha umuhimu wa kusaidiana na kuheshimiana. Vilevile huwaga napenda sana kutumia muda wangu, wa burudani na familia yangu. Wakati mwingine pia huwaga napenda sana kuangalia television pamoja na kusikiliza muziki, kucheza michezo au, kutembelea ndugu, jamaa na marafiki Yaani burudani ambazo huwanga zinanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha uhusiano wetu na familia. Kwa ujumla mimi huwa napenda sana kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazojenga upendo, amani, umoja, mshikamano muda ambao mimi huwaga nautumia kwa familia yangu basi huwaga unanipa amani na furaha ya moyo. Hasa furaha na kunifanya nijisikie kwamba ni mtu wa dhamani. Ndio maana mimi huwaga najaribu sana kutenga muda wangu wa kuwa nao kwa sababu familia ni msingi zaidi na muhimu sana katika maisha ya kila mtu. Kwa hiyo ninapo pata nafasi, labda niko sijaenda kazini kwa hiyo siku, niko mapumzikoni, basi huwaga natumia kabisa mapumziko yangu vizuri, pamoja na na watu wangu wa karibu, marafiki zangu, familia yangu, kukaa pamoja, kula, kufurahia, kucheza michezo mbalimbali, kubadilishana mawazo, kushauriana, mawazo ya kujengana ambayo yananisaidia, ama nasimulia labda naeleza changamoto ambazo nakutana nazo kila ijapo leo kila siku, napoenda labda kazini ama kwenye mizunguko yangu basi wazazi wananisikiliza, marafiki wananisikiliza na pia wanatumia huo wakati kunishauri mimi ni kitu gani nifanye, ili niweze kuepuka ama kuweza kujijenga zaidi.

Kwa upande wangu nadhani ningeweza sana kuishi siku moja bila teknolojia Lakini na changa moto kidogo teknolojia imekuwa sehemu kubwa sana ya maisha yetu ya kila siku na kuna wakati ambao ni vigumu sana kufanya vitu ama kufanya mambo kadhaa katika maisha yako bila kutumia simu, kompyuta au mitandao ya kijamii Hata hivyo mimi nisingeweza kutumia teknolojia kwa simu moja Ninge jaribu kutumia muda wangu ama muda wangu vizuri kwa shuguri za kipeke ambazo zitaitaji vifaa vya teknolojia. Kwa mfano, ningetumia muda wangu kama kufanya mazoezi ya mwili kutembea kwenye mazingira ya asili au hata kusoma vitabu. Ningetafuta nafasi ya kuwa na mazungumzo ya ana kwa ana na familia yangu au marafiki. Ili kujenga uhusiano wa karibu na kujua hali ambazo watu wanapitia kwa nyakato tofauti. Lakini zaidi ya hayo, mimi ningshiriki kwenye kazi za nyumbani, kupika chakula, au ata kushugulika na shuguli za urembo, za kawaida, kama vile kupanda maua, ama kusafisha nyumba, kueka mazingila ya nyumbani masafi, na kuhakikisha kwamba nyumbani kuna kaa vizuri kabisa. Lakini ingawa ni vigumu sana kuishi bila teknolojia kwa siku nzima kama wengi wetu bado kuna njia nyingi tu za kufraia na kujifunza pasipo kutumia simu, kompyuta au hata mitandao siku ingekuwa nafasi labda ya kutafakali au kuchukua mapumziko kutoka kwa msongamano wa kila siku.

Mara nyingi mimi huwaga napenda kucheza na marafiki zangu, hasaa wale ambao naishi nao karibu na tunasoma pamoje Ninapopata wakati ya mapumziko ama baada ya shughuli zangu za kila siku, basi huwaga napata muda wa kucheza nao michezo mbali mbali, kulingana na mazingira ambayo tupo na huo muda amboa tulio nao. Na michezo mingi Hii huwaga unanisadia sana kuburudika na kupumzika na kuimarisha urafiki wetu Lakini pia mimi huwaga napenda sana kucheza na familia yangu Hata ndugu zangu, wadogo zangu, wakubwa ama wadogo Wakati tupo nyumbani mara nyingi sana huwaga tunacheza michezo ya kawaida kama mpira, drafti, karata au michezo ya utotoni ama kucheza na familia. Kunanifanya sana nijisikie karibu nao na kuniongezea upendo na mshikamano ndani ya familia Lakini wakati mwingine ambao nakuwa mapumzikoni, mimi huwaga napenda sana kucheza na majirani zangu, au watu wa au watu wapo ambao wananizunguka katika yale maeneo ambao ni mimi ninaishi Nikikutana nao basi napata muda mzuri ambao nacheza nao nafurahi nao. Hii huwaga inanipa fursa sana ya kujifunza kushirikiana na watu tofauti tofauti, kuheshimiana na kujenga uhusiano mzuri katika jamii. Mimi huwaga napenda kucheza pamoja na mimi pia huwaga nafundisha nidhamu, kuvumiliana na kufanya kazi kwa timu Lakini pia mimi huwaga napenda sana kucheza na marafiki, familia na watu wengine wanaonizunguka, kwa sababu michezo huwa inaleta furaha na afya njema. Ndio basi ninapocheza nao huwaga najisikia furaha na ninapotoka hapo basi akili yangu inakuwa imetulia, akili yangu inakuwa imepata utulivu Mara nyingi mimi huwa napenda sana kucheza na marafiki zangu, lakini kucheza na familia wakati mwingine, majirani zangu Basi kucheza ni sehemu inakuwa ya maisha yangu kwa sababu inanipa furaha, afya njema na pia inanisaidia kujenga mahusiano yangu mazuri na watu wanaonizunguka Kwanza kabisa mimi huwaga napenda kucheza, pia napenda kucheza na, vile vile mimi, wakati mwingine huwa napenda kucheza na majirani, watoto wengine wa mtaani hapo. Hii huwaga inanisaidia sana kujifunza kuishi na watu wa tofauti tofauti na kunijenga kijamii. Michezo ya pamoja huwaga inanifunza nidhamu, uvumilivu, kuheshimiana. Pia michezo huwaga inanisaidia kuimarisha afya yangu ya mwili kwa sababu inahusisha mazoezi na harakati mbali mbali. Kwa ujumla mimi huwaga napenda sana kucheza na marafiki, familia ama watu wengine katika jamii kwa sababu michezo unajenga mwili, afya, kiakili na kijamii michezo huwaga inanipa furaha na kunifanya nijisikie huru na kunisaidia kuwa na maisha yenye usawa wakati wote. Michezo ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Kwa hiyo ninapopata nafasi ninapo kuwa sipo kazini kwetu, basi huwaga najitahidi sana huo muda nautumia vizuri kwenye jamii yangu nautumia vizuri kwa watu wanaonizunguka, kucheza nao, kufurahi nao pamoja, ili kujenga ule ukaribu, umoja na mshikamano, na kuwa karibu zaidi kunatusaidia sana kujenga mahusiano yaliyo bora, mahusiano yaliyo na nguvu, mahusiano ya ujasiri.

Ningependa kueleza kuhusu nchi japani ambayo ni miongoni mwa nchi ambazo ni nazitamani sana kutembelea japani ni nchi ambayo iliopo katika bana rahasia na inajulikana sana kwa maendeleo ya teknolojia, nidhamu ya watu wake Lakini pia utamaduni wa kipekee ambao unachanganya mambo ya kisiasa na ya jadi Kwa hiyo ni nchi ambayo nigependa sana kutembea kama nikipata nafasi ni nchi yangu upendo sana ambao naipenda ku kuenda kutembea na kutalii huko lakini kwanza kabisa nchi ambayo ni natamani kutembelea njapani nimetagua japani kwa sababu ni nchi inayonesha jinsi ya maendeleo ya kisiasa ya naweza kuhishi pamoja na mila desturi tazamani bila kupoteza ama bila kuondoa utambulishe wa taifal lake hii mimi wagi na nifutia sana na kunifanya ni itamani kujifunza kutoka kwao aa lakini pia ni natamani kutembelea japani kwa sababu Napenda sana teknolojia na ubunifu wao Japani na julikana sana kwa ubumbuzi katika sekta ya magiari, robot Ata na vifaa vya teknolojia na mwasiliano Lakini pia mimi napenda sana jinsi ambavyo watu wa Japani wanathamini muda ni watu ambao wanaenda sana na muda, wanajali muda, ni wasafi na nithamu yao ni nzuri sana ni meipenda na amini sana kama nikitembelea nchi hiyo, basi ingenipa mafunzo muhimu sana ya maisha na kunipa mawazo mapya kwenye maisha yangu. Na kunipa pia mafundisho ambao ningeweza pia kuafundisha wengine, namna ya kuhishi, namna ya miundombinu yao, vile ambavyo wanajifunza, vile ambavyo wanajali mda, nidhamu yao, tabia zao. Kwa hiyo nazani ningekuwa na kitu ambacho ningeweza kwasaidia pia watu wengine Lakini cha tunapenda sana Japani kwa sababu Waga nakumbuka sana mambo katha muhimu kusu Japani kama vile Japani inamlima mingi sana na milima marufu naituwa mlimafuji alama ni mlimafuji ambao ni alama ya taifa hilo Lakini pia mimi wanapenda sana Japani kupata matetemeko ya ardhi Mara kwa mara kwa sababu iyo kwenye ukanda wa tatemeko la arithi Zaidi ya hapo Japani inavyakula marufu kama sushi na ramen ambavyo ninge penda sana kuvionja katika mazingila yao ya hasile Jepo kuwa kwa uko kwetu wagazipo lakini ningependa kutesti sana namna ambavyo wao na wanapika uko kwenye hoteli zao ama kwa mila zao vile ambavyo wanatengeneza kuchakula Lakini ne, kama nikifika Japani basi ninge penda kuona maeneo mbalimbali na yale ambao ni ya kufutia kama mjimikubwa ya Tokyo na Osaka ambapo kuna majingu mengi na marefu sana, tanyingi na maisha ya kasi Lakini pia ninge penda kutembelea maeneo kama ya kistoria kama Tokyo Ambago kama kuna maekalu ya Kalian na bustani za asiri Ningependa pia kuona treni za mwendo wakasi na jodikana kama shinkashen Kwa sababu ni ishara ya maendelek ya nchi iyo ni inchi ambayo imeendelea sana kitekinolojia na ni inchi ambayo imendilia sana hata kifeza Nona jepani wanatengeneza vitu kama magari Yani uchumi wawo ni mzuri, uchumi wawo ni uko juu sana kuliko mchizetu sisi ambao tuko uku Kwa hivyo ningependa sana kuenda kwa sababu na mengi sana nalona ni natamani kujifunza kutoka kwao huko kama nikifika. Lakini pia nafikiri kuhusu safari ya kuenda japani ni kila nikifiki safari ya kuenda japani na isi furaha sana. Na isi msisimuko na hamu kubwa ya kutaka kujifunza mambo mapia. Waga nafikiria sana kuhusu kukutana na watu wapia, kujifunza luga yao, kuona maisha yao ya kila siku, na pia kushudia kwa macho yangu mambo yaliyokuwa niki ya ni kiasoma ama ni kiasikia au kuyaona kwenye vitabu wa ma-television safari hiyo mimi ni kitafakali kwa kweli wagi na liba matumaina andoto kubwa sana ya kupanua upe wangu wa maisha kwa ujumla japani ni nchi ambayo ningetamani sana kulitembelea kwa sababu ya utamaduni wake maendeleo yake na fusa za kujifunza ninamini sana na ipo safari yangu hiyo siku ningekua na kumbuka sana katika maisha yangu. Kisafiri kuenda Japani ni kitu ambacho sitawahi kukisahau kabisa kwenye maisha.

Tukio la muhimu sana katika maisha yangu ni tukio ambalo ni kuhitimu masomo yangu katika ngazi fulani kwa mfano, kuhitimu elimu ya sekondali. Ni tukio muhimu sana kwangu kwa sababu ilikuwa ni matokeo ya juhudi kubwa sana na nidhamu na uvumilivu nilio onyesha kwa muda mrefu katika masomo yangu. Lakini kabla ya sijafikia hatua hiyo, nilipitia changamoto nyingi sana kama vile mitihani migumu, ratiba ngumu, za masomo, na wakati mwingine ata kukata tamaa kwa sababu ya changamoto ambazo zilikuwa zinanisonga. Lakini pia kulikuwa na changamoto ambazo zilinihitaji kunipa moyo sana na kuendelea kusoma. Hasa pale ambapo nilihisi kuchoka na kushindwa niljitia moyo na nilipata nguvu tena ya kueza kuendelea mbele na kueza kukazana na elimu yangu kueza kusoma kwa kuhakikisha kwamba ninafikia basi yale malengo ama kile kitu ambacho nimekikusudia kukipata shuleni lakini pia nilipata msaada mkubwa sana kutoka kwa walimu wangu wazazi na hata marafiki ambao walinipa ushauri na kunitia moyo katika kuendelea na kupigania ndoto zangu nikiwa shuleni Nakumbuka siku ambayo nilihitimu ilikuwa ni siku ambayo ilikua ni ya furaha kubwa sana Nilisihi sana fahali na kujivunia juhudi zangu pamoja na watu ambao walinisaidia na pia nilipovaa vazi wangu tabasamu na kuona kwamba nina furaha Nilitambua kua mafanikio yangu hayakuwa yangu peke yangu bali mafanikio yangu yalikuwa pia na familia nzima marafiki, wale wanaonipenda wananisaidia na ata wale walio jitoa ama mda wao, wakati wao kuniombea na kunishika mkono wakati napambana na changamoto za hapa napale nikiwa katika masomo yangu tukio hili lilionesha kwamba thamani sana na kazi ambayo nimeifanya kwa bidii na kwa kuto kukata tamaa Lakini ili tukio lilinifundisha sana, masomo ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Na kupanga malengo, kuwa na subira na kuwamini kwamba uwezo wangu upo na wezo kufanya kitu fulani ambacho nikikubwa na kitaweza kunisaidia uko mbele. Hii ali niongezea sana katika masomo yangu na mipango mingi ya maisha na bidii zaidi. Nilijikuta kwamba kufanikiwa kunaitaji juhudi na uvumilivu Kwa ujumla, kuitimu masomo yangu ni tukio muhimu sana katika maisha yangu Kwa sababu lilibadilisha mtazamu wangu wa maisha, lili imarisha kijami Kwangu ilinipa matumaini, makubwa ya baadae, bora Tukio hili lilibaki moyoni wangu kama kumbukumbu ya ushahidi Bada ya safari yangu ndefu sana na hata kwa wazazi wangu tukio hili basi lili wapa furaha sana kufurahia kwamba nimevuka levo kubwa sana katika maisha na kuniona nimefanikiwa.